Kinacho nifanya nifurahu sana ni amani na upendo ambao tuko nao kama jamii. Jami yangu tunapendana sana. Tunafanya jazi kwa pamoja na tunafurahi pamoja. Hicho kitendo ilianziswa na babu yangu na aliakikisha ya kwamba watoto wake wote wamekuja pamoja. Kama kuna shida, kama kuna sherehe, tuko pamoja pale. Kwa hivyo, kenye inifanya nifurahi sana ni upendo na umoja ambao tuko nao kama familia na kama jami.

Ndio, mimi ninapenda kujifunza historia. Historia ni muhimu sana kwa sababu, tunaweza kujifunza ama kuelewa matukio ambayo yalitukia wakati wa mababu zetu. Pia historia ni ya maana kwa sababu inakuwa ni kitu ambacho tunaweza kuelezea watu, na inakuwa kumbukumbu. Historia pia ni vizuri ningependa kujifunza ili niweze kuifadhi yale ma yale matukio ambayo yalitokea.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya siku ya kuzaliwa. Hii sherehe siku ya kuzaliwa kwangu huwa naandaa sherehe na familia yangu tunafurahia pamoja wakati mwingine tunafurahia katika hoteli, wakati mwingine kwa nyumba wakati mwingine tunaenda hotelini kukula pale na kusherehekea. Hii sherehe inanipendeza kwa sababu. Ni muhimu sana kwangu, kwangu inamaanisha nimekua, miaka yangu inasonga, na pia inamaanisha ni mwanzo mpya pia ni mwanzo mpya kwa maisha yangu ninaongeza miaka na huo wakati, huwa inanipendeza kwa sababu, ninaweza kufikiria sana kuhusu maisha yangu, kuhusu mipango ya maisha yangu. Na huwa nachukulia siku ya kuzaliwa kwangu kwa siku hii siku kwa uzito sana. Na ninahakikisha nimefurahia. Tunakunywa vinywaji, tunaimba na siku inakuwa mzuri. Kwa hivyo siku ndiyo ninapendekezwa na siku ya kuzaliwa kwangu.